Kwa sasa, napata habari kupitia media, lakini si kwa aina yoyote ya media. Bali, ninachagua vianzo, vilivyo na udhibitisho na vinavyotambulika. Kwa mimi, kupata habari sahihi ni muhimu sana. Asa kwa sababu, habari zisizo sahihi zinaweza kuathiri maamuzi yangu. Mtazamo wangu na hata maisha yangu ya kila siku kwa hivyo ninapokuwa nataka habari muhimu huchagua tovuti, redio au televisheni zinazajulikana kwa uaminifu kwa mfano, kwa maswala ya uchumi na masoko ya kifedha ninapenda kuchukua taarifa kutoka Bloomberg, Routers au BBC. Vyanzo hivi vinaendana na viwango vya kitaaluma au kitaalamu vya kuchambua taarifa na kuhakikisha ukweli kabla ya kuchapisha. Zaidi, ninajitahidi kuhakiki taarifa kutoka vyanzo kadhaa kabla ya kuikubali. Sio habari zote zinazopatikana mtandaoni ni sahihi. Baadhi zinaweza kuwa na upendeleo kutokamilika au hata udanganyifu. Kwa hivyo, kama ninapokea habari kutoka kwenye tovuti moja, mara nyingi hufuatilia katika tovuti nyingine zinazotambulika kuona kama tarifa hiyo inadhibitishwa. Pili, napendelea kutumia redio na televisheni kwa sababu hubeba habari za haraka na tafsiri ya kina. Redio kama Bloomberg Radio au televisheni kama Bloomberg TV hunipa habari za kimsingi, za masoko, uchumi na mambo ya kimataifa. Hii ni muhimu hasa kwa kazi yangu ya forex trading kwa sababu maamuzi ya kifedha yanategemea taarifa sahihi na za haraka. Vile vile, mimi si mtu wa kuamini habari kutoka kwa mitandao ya kijamii pekee. Ingawa, mitandao hii ni chombo kizuri cha kuwasiliana na kufuatilia mwenendo inahitaji uangalifu mkubwa. Hivyo, ninapopata taarifa mtandaoni hufanya ukaguzi wa ukweli kupitia vyanzo ya kuthibitishwa ili kuepuka taarifa za uongo au zinazo zitakazonipoteza. Zaidi, nakuongezea kwa hali yale nimesema, kupata habari kupitia media yenye uthibitisho unanufaisha kitaaluma na binafsi. Kwa kuwa, ninapenda kufanya maamuzi sahihi, kufuatilia maswala ya uchumi na kufahamu matukio ya kimataifa. Tarifa sahihi unisaidia kupanga hatua zangu kwa busara. Hii inakikisha kuwa hatutoki kwa hofu au hila, bali tunategemea taarifa halisi. Pia, media sahihi hunisaidia kudumisha mtazamo chanya na msingi sahihi wa maelezo. Kwa mfano, taarifa sahihi za afya masoko au siasa hufanyi nijue hatari na fursa zilizopo na kuzipanga kwa njia ya ufanisi. Hii ni msingi muhimu wa maisha ya kisasa, yenye mashindano na taarifa nyingi. Endapo na kwa hivyo ninapenda kutumia apps za habari zinazohakikishwa kwa mfano apps zinazotolewa na vyombo vikubwa vya habari zinanipa taarifa za haraka na makala zinazochambua matukio kwa kina. Hii ni njia rahisi ya haraka na yenye uhakika wa kupata.